Kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya nilipokuwa mtoto kwakika. Mwe nilikuwa mshtu ambae nilikuwa napenda sana kusaidia wazazi wangu katika kazi ya nyumba. Pili nilikuwa mtotu ambae kwa sana sana nilikuwa napenda kupika, kucheza. Kwanza mi ndo nilikuwa mshtu mbae naunganisha watutu wengine katika uchezaaji pale katika mjini. Na naezasema kwa kweli mimi hadi wa leo nilipokuwa mkubwa bado napenda kucheza.

Jambo gani la dini ni muhimu kwangu. Naeza sema kwamba katika dini mi ni mtu ambaye napenda kuheshimu kitu dini inatufunza. Mwanzo unapoenda pale msikiti ama kanisa ni vyema kuhakikisha kwamba unavaa nguo ya adabu na huvai nguo ambayo inaweza onyesha uchi wako. Pili katika jambo la dini naeza sema kwamba mini mtu ambaye napenda kuomba kuomba unapoamka kuomba kabla ulale na pia uweze kuwa mtu ambaye unaeza saidia watu wengine wanapokuwa na shida.

Je, napenda mziki wajadi. Mziki wa jadi ni mziki ambao unaeza kuelezea historia fulani. Ineza kua historia ya jamii fulani ya watu fulani. Na mimi kwa kweli napenda kusikiliza mziki wa jadi kwa kuwa hua unaweza kuelezea pahali watu walipotoka. Ama pia ineza kukumbusha watoto wa jamii fulani wasisahau pahali walipotoka. Na ni nzuri kwa sababu inatumbuiza mziki wajadi huwa inaleta watu pamoja wakati washerehe na inaunganisha watu ili kuwakumbusha historia fulani. Na mziki wajadi yani hata unapo imbwa huwa inamaelezo na inaelezea na kusimulia hadithi fulani. Kwa hivo mimi ni mtu ambae napenda mziki wa jadi kwa sababu napenda historia na napenda kujua mengi, kujua watu walitoka wapi, walikuwa wafanya nini, katika jamii hiyo vitu gani vilikuwa vinatendeka, walikuwa wanakula vipi na kwa kweli napenda mziki wa jadi.

Swali nauliza nakunywa maji mangapi kwa siku. Kwanza naweza anza kwa kusema mimi ni mtu ambaye napenda maji sana. Kwa sababu maji huwa inanisaidia katika afya yangu kuniongezea damu, kutengeneza ngozi na mengine. Katika siku, mimi ni mtu ambaye nakunywa, lita tatu ama lita nne. Nikisikia joto nanywa maji, nikiamka asubuhi kitu ya kwanza ni maji, ninapomaliza kula chakula yote nanywa maji. Na maji ni uzima, huwa wanasema kwamba unaweza ishi bila chakula lakini huwezi ishi bila maji. Na kitu ambayo napendea maji kwamba, naweza zungumzia kitu ngine kuhusu maji ni kwamba maji inatusaidia katika vitu vingi. Inatusaidia nyumbani katika kupika, unapopika chakula chako, kama vile wali, kama vile ugali, kama vile spaghetti, kama vile chai, unahitaji maji. Pia katika usafi wa nyumba unapata kwamba maji ina manufaa mengi, unaweza tumia maji kuosha vyombo, kufua nguo, kupiga deki, kuosha madirisha, yaani maji, maji ni uhai. Hata unapoangalia katika bahari, wanyama ambao kama samaki papa wanahitaji maji ili waweze kuishi. Kwa hivyo maji ni kitu mzuri katika maisha ya binadamu na pia maisha ya wanyama. Pia unapofuga wanyama kama vile ngombe mbuzi wanahitaji maji ili waweze kuishi vizuri.

Mfereji gani wa TV unaofuata naesema kwamba, mi ni mtu ambae nafuata Citizen na KBCizi ni mfereji ambao zinapatikana hapa nchini Kenya na vimekua mfereji ambavo vimekaa kwa miaka kumi na. Na na vifuata hivi kwa sababu huwa vina vipindi nzuri ambao unapata kwa kweli huwa inatumbuiza mtu yote ambaye anatazama. Pia wakati ambapo unaezataka kuona habari, kwa mara nyingi unapata izo ndo mfereji mbili mi utazama kwa sababu zinaeleza habari ambazo niza kisasa na mambo vitu vinaendele katika nchi na pia katika nchi nyingine.

Mazingira gani ya kazi ambayo ninapendelea? Kwangu mimi kwa kweli, mimi ni mtu ambayo napenda mazingira yaliyotulia, mazingira ambayo unapata kwamba hayana kelele. Kwa sababu, siwezi fanya kazi palipo na kelele sana ama mingi kwa kusema kwa kirahisi. Lakini, unapokua katika kazini, unaweza fanya kazi palipo kumetulia na mambo sio mengi. Na kwa kweli katika ile pilika pilika ya kufanya kazi pia ni muhimu kushirikiana na watu ambao wana heshima, watu ambao hawana ulaghai, watu ambao wanaheshimiana kwa umoja bila kuleta chuki kati ya mtu mmoja hadi mwingine. Pia watu mbao wanabidii na wanajua kitu iliowaleta pale kazini. Hii inamaanisha kama unajua ubora katika sekta fulani, unaweza mfunza mwenzako. Na kama wewe unapata kwamba unaelewa kitu ambao mwenzako hawaelewi, pia unawemfunza ili nyinyi wote muweze kufaidika na kusonga mbele.

Swali linauliza je na penda kutembea msituni kwa kwe li la hasha. Nasema hivi kwa sababu katika msitu kuna mambo mengi ambayo inaeza tendeka. Kuna msitu ambazo unapata, unaskia hadithi fulani za kutisha na unaeza ogopa kutembea peke yako pili. Katika msitu unaezapatana na mnyama. Wanyama pori kwa wingi unaopata kwamba wanaishi katika msitu. Na itakuwa hatari mtu yoyote kuenda kuhatarisha maisha yake katika msitu. Kwa hivo mimi si mtu ambaye utapata naeza kaa tu hivi na naposikia kwamba ni meboeka na jiamulia kuenda kutembea pale msitu ni.

Napenda mahali pa kimya au pa kelele? Kwa kweli kama binadamu yeyote. Mimi si mtu ambaye napenda kelele kusabu kelele huwa kwanza inaweza kufanya usiweze kufanya kazi yako vizuri pili. Unapokuwa pahali kuna kelele utapata kwamba hauna amani ya roho na amani ya akili. Na mini mtu ambaye anapenda ninaposoma ama wakati ambapo nafanya kazi napenda pahali pametulia. Wakati peke yake naeza sema kwamba na naafadhalisha kelele ni kama nimetoka nje weekend na nimenda klabu kwa sababu klabu lazima mziki iwe na panapokuwa na mziki unaipenda ikiwa na sauti. Kwa hivyo lakini kwa mara nyingi ata pahali nikichagua pahali na nataka kuhishi kama nyumba yangu vile na chagua pahali pametulia pana usalama na pana kimya.